Swali hili linaonekana rahisi kujua lakini kwa kweli linakina kikubwa sana. Kwa sababu mwezi unawependwa zaidi wa mwaka utofautiana kulingana na mtu, mazingira, utamaduni, hali ya hewa na hata uzoefu binafsi wa maisha. Nikijibu kwa mimi kibinafsi linayeulizwa nikesema kuamba mwezi unawependo zaidi na watu wengi mara nyingi ni disemba. Ingawa sikuwa kila mtu na nitajaribu kueleza kwa upana kwa sababu zinazofanya disemba kuwa mwezi unapendwa sana huku nikitambua pia kwanini miezi mingine upendo na watu tofauti. Kwanza kabisa, disemba unapendwa sana kwa sababu ni mwezi wa mwisho wa mwaka. Kisaikolojia, watu wengi upenda disemba kwa sababu uashiria mwisho wa safari defu ya miezi kumi na miwili. Nikipindi yambacho watu kaa chini, utafakari walikotoka, walipofika na wanapopanga wapi wanataka kuenda. Isia za tumefika muisho, uleta haina fulani ya faraja na furaha na matumaini mapya. Watu wengi ujisikia kama wamepewa nafasi ya kuanza upia upindi mwaka unapoanza pia desemba ni mwezi mwezi wa sherehe na mapumziko kwa sehemu kubwa ya dunia kuna siku kuu kama ya krismasi na mwaka mpya ambazo huleta watu pamoja. Familia ukutana, marafiki uonana na hata watu ambao hawana sherehe hizo kidini. Bando unufaika kwa mapumziko likizo na hali ya furaha ilio enea kila mahali. Miziki hubadalika mapambo huonekana na hata mitaa huwa na mwanga wa kipekee. Hali hii ufanya disemba kuwa mwezi wakipekee sana kihisia. Watu tatu wanafunzi na wafanya kazi wengi upenda disemba kwa sababu ya mapumziko. Kwa wanafunzi ni mwisho wa muula au mwaka wa masomo. Jambo linalomaanisha kupumzika baada ya mitiani na masomo ya muda murefu. Kwa wafanyi kazi ni kipindi ambacho wengi upata likizo bonasi au angalau munda wakupunguza presha ya kazi. Disemba uo ni kuhusishwa na uhuru pumziko la akili na furaha. Hata hivyo ni muhimu kusema kwamba sio kila mtu anaependa disemba. Wapo watu wanaopenda miezi mingine zaidi kulingana hali zao binafsi. Kwa mfano januari upendwa na watu wanaopenda muanzo mpya, pipango mipia na motisha ya kujibandilesha. Watu hawa huona januari kama ukurasa umpya ulio safi bila makosa ya zamani. Wengine upenda agosti, hau julai, hasa kwa sababu ya hali ya hewa katika maeneo mengi, miezi ii uwa na barindi ya wastani, hau joto lisilo kuchosha. Hivyo inafaa kusafiri kufanya shuguli ya nje hau hata kupumzika watu upenda utulivu miezi hii huwa haina pilka pilka kama disemba. Pia wanaopenda Aprili hau mei, miezi inayahusishwa na ukuwaji mvua na uhai mpya wa mazingira. Kwa kuona mimea ikichipuka na mazingira ya kibadilika uleta furaha ya kipekea ambayo ayuhusiani na sherehe bali na maumbile. Kwa hiyo, nikiitimisha jibu langu ningesema disemba ndiyo mwezi unapendo zaindi na watu wengi kwa ujumla. Kutoka na mchanganyiko wa sherehe, mapumziko, tafakari na matumaini mapya lakini kwa ukweli halisi ni kwamba mwezi unaopendwa zaindi utegemea sana na maisha ya mtu isia zake na kile anachodhamini zaindi. Iwe ni mapumziko, mwanzo mpya, hali ya hewa, hau utulivu wakiakili kwa kifupi. Hakuna njibu moja sahihi kabisa lakini disemba mara nyingi uibuka juu kwa sababu unagusa isia za wengi na kwa wakati moja. Iyo watu wengi upenda disemba kama mwezi wakujitambua, wakusherehekea, wakusherehekea mwisho ukamilifu wa mwaka ulivyokuwa. Wapo umekua mgumu, wapo umekua mwenye faraja. Watufurahia wakijua kwamba umekufika tamati. Hawa na kuanzia kupanga mipango ya mwaka ambao unakuja. Hai hawa utumia disemba kama mwezi wakutambua kwamba yaliopita ni si ndwele tugange ya jayo.

Nikijibu swali hili kama mimi binafsi inauliza, ningesema kwamba nashiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali ambazo zinalenga kuleta maendeleo, mshikamano na ustawi wa watu wanoo nizunguka. Ushiriki wangu hausishi tu katika mambo makubwa yanayoonekana hadharani bali pia katika vitendo vidogo vya kila siku ambavyo pamoja vina mchango mkubwa katika kujenga jamii imara. Kwanza kabisa na shiriki katika jamii yangu kupitia kushirikiana kusaidiana watu wengine. Jamii hujengwa na watu na mahusiano mazuri ndiyo msingi wake, ninajitahidi sana kuwa mtu anasikiliza wengine, anayetoa ushauri pale, unapohitajika na anayesaidia kulingana na uwezo wangu. Hii inaweza kuwa ni kusaidia jirani wakati wa shida kushiriki maarifa niliyo nayo au hata kutoa moyo na matumaini kwa mtu anaye pitia changamoto. Vitendo hivi vinaonekana vidogo lakini vina imarisha uhusiano na kuleta hisia ya umoja. Pili nashiriki katika shughuli za kijamii na za maendeleo. Hii inaweza kuwa ni kushiriki katika mikutano ya kijiji au mtaa, shughuli za usafi wa mazingira au miradi ya pamoja kama ujenzi wa miundo midogo upandaji wa miti au kuchangia katika shughuli za maendeleo na vijana na wanawake. Kwa kufanya hivyo, nachangia siyo tu nguvu kazi yangu bali pia mawazo yangu kwa sababu maendeleo ya jamii yanahitaji ushiriki wa akili na vitendo kwa pamoja. Tatu, nashiriki katika jamii na kutoa elimu na uhamasishaji. Kila mtu ana maarifa au uzoefu fulani ambao unaweza kuwasaidia wengine. Ninapopata nafasi, ninashiriki marifu hayo kwa kuwaelimisha wengine juu ya maswala muhimu kama maadili, nidhamu, umuhimu wa elimu, afia au matumizi bora ya rasilimali kwa kufanya hivyo nachangia katika kuinua uelewa wa jamii na kuwasaidia watu kufanya maamuzi bora kwa maisha yao. Nne, nashiriki katika jamii kwa kuheshimu sheria mila na tamaduni za jamii ninayoishi. Ushiriki kwa kweli haupo tu katika kufanya kazi, bali pia katika kuishi kwa kuzingatia maadili ya pamoja. Ninajitahindi kuwa mfano mzuri kwa vitendo vyangu kwa sababu tabia jema uhathiri wengine. Ninapoishi kwa amani na kuwaheshimu watu wote bila ubaguzi nachangia katika kujenga jamii yenye mshikamano na waheshima. Pia nashiriki katika kusaidia makundi maalum katika jamii kama watoto wazee au watu wenye changamoto mbali mbali. Hii inaweza kuwa kwa njia ya kuwapa msaada wa kimaadili wa kiakili, au hata kimwili kulingana na uwezo, jamii yenye nguvu na ile inayojali wanachama wake wote, hasa wale walio katika mazingina magumu. Kwa ujumla nikihitimisha ninaamini kuwa kushiriki katika jamii si suala la kufanya jambo moja kubwa bali ni mchakato wa kila siku wa kujitolea. Hivyo, kuwajali wengine na kuchangia kwa njia yoyote inawezekana, kila mtu ana nafasi yake katika jamii. Kwa kutumia nafasi iyo vizuri, hata mchango mdogo, unaweza kuleta mabadiliko makubwa. Ushiriki wangu katika jamii yangu unalenga kujenga umoja kuleta maendeleo endelevu na kuhakikisha kuwa jamii inakuwa mahali bora kwa kila mtu wetu. Na kuwa kila mtu anaweza kutoa fikra zake kwa kujiamini.

Nikijibu swali hili kama mi binafsi ninaulizwa. Ningesema kwamba mkate ninaupenda zaidi ni mkate wa ngano mzima. Na napendelea aina hii ya mkate si kwa sababu ya ladha yake tu. Bali pia kwa sababu ya manufaa yake kiafya. Urahisi wa kutumia na nafasi yake katika maisha ya kila siku. Kwanza kabisa mkate wa ngano nzima una ladha ya kipekee na asili. Ladha yake ni tamu kupita kiasi, wale si laini sana kama mikate mingine ya kusindika sana. Una ladha ya nafaka halisi ambayo hunipa hisia ya kushiba na kuridhika. Ninapokula mkate huu, hasa ukiwa bado una harufu nzuri ya kuokwa, hunipa furaha ya aina yake. Hasa unapoliwa na chai maziwa au hata kwa kueka siyagi kidogo juu yake. Pili, napenda mkate wa ngano nzima kwa sababu ni unafaida zake kiafya. Mkate huu ni nyunyuzi nyingi ambazo husaindia katika mgenyo wa chakula. Hufanya tumbo lisikike kushiba kwa muda murefu na husaidia kuthibiti uzito wa mwili. Pia husaidia kupunguza hatari ya magonjwa fulani kama kisukari na matatizo ya moyo. Kwa hiyo, kwangu mimi kula mkate wa ngano mzima si suala la latha pekee. Mbali pia ni kuchagua maisha yenye afya bora. Tatu, mkate wa ngano nzima una matumizi mengi sana. Ninaweza kuutumia kufungua kinywa, kukifungua kinywa, chakula cha mchana, cha haraka au hata jioni. Unaweza kukuliwa peke yake au ukaandaliwa kwa sandiwichi kwa kueka mayai, mboga au nyama. Urahisi huu hunifanya niupende zaidi kwa sababu unaendana na ratiba tofauti za maisha na hauhitaji mandalizi ngumu. Nne, mkate wa ngano nzima hunikumbusha nidhamu na mtindo wa maisha unaojali usawa. Kula mkate huu hunifanya nijisikie kama nachagua kile kilicho bora kwa mwili wangu badala ya kufuata ladha tatu. Hii haimanishi kuwa siku pendi aina nyingine ya mkate. Kama mkate mweupe hau mkate mtamu ambali ngano nzima hunipa uwiano mzuri kati ya ladha na afya. Hata hivyo, ni natambua kwamba watu wengi hupenda aina nyingine za mikate kulingana na tamaduni na malezi yao wapo wanaopenda mkate mweupe kwa sababu ya ulaini wake. Wengine hupenda mkate wa mahindi au ule wa vyazi kwa sababu ya latha ya nyumbani. Haya yote ni mapendeleo halali kabisa kwa kumalizia mkate wa ngano mzima ndiyo ninaopenda zaidi kwa sababu unaunganisha ladha afya na matumizi ya kila siku. Ni mkate unaonirithisha kimwili na kifikira na unafanya nijisikie nimefanya chaguo kwa maisha yangu ya kila siku asante.